Hewa ya leo ni jua kali, kuna jua kali kule nje, na joto ni jingi zaidi, nimevalia kinyasa na shati ambalo ni nyepesi. Na pia napenda aina hii ya hewa kwa sababu unaweza kuenda kwenye bahari, unaeza enda kuogelea, na pia nataka kuenda kuogelea wakati ambapo hakutakuwa na watu wengi kwa sababu sasa hivi watu wamejaa kule kwenye bahari. Na ni hewa ambayo naipenda, napenda kukiwa na joto, kukiwa na jua.